Asali ni chakula kizuli kutoka kwa nyuki na pia inasaidia kutoa mafua, kifua kwa mwanadamu. Kama Afrika, tunapenda zaidi kutumia asali kwa ajili ya kueza kuongeza nguvu mwilini. Na inatumika kama glucose pia katika mwili wa binadamu. Afrika inapendea zaidi asali katika inaweza mtu yeyote akawepo nayo nyumbani kwa ajili ya kueza kutibu magonjwa mbali mbali. Sana sana kifua na mafua.

Mimi ni mtu wakupenda sana kuwai kwa sababu naamini muda ukiutumia vizuri ni silaha kubwa sana katika maisha ya binadamu. Pia biashara nyingi zinafanywa katika muda sahihi na wakati ulio pangwa. Haitakiwi hata siku moja kuchelewa kuwai ni sila yangu kubwa ambao napenda kutumia. Napenda sana kuwai kwenye jambo langu lolote. Kama nilichelewa, nitatozwa ushuru. Dakika thelathini kabla kufika eneo la Tukio Kwa hiyo ninapenda kuwai kuliko kuchelewa.

Napenda mazingira ya kazi ambayo ya na utulivu, amani, kuheshimika pia. Kwa sababu mazingira kama hayo, ndiyo yanasaidia kuweka umaakini katika kazi. Kazi yoyote, yenye semu ya utulivu na kuheshimika, ndiyo ambayo naipendelea sana. Napenda zaidi utulivu, sana sana nikifanya kazi nikiwa nyumbani, ndiyo mazingira ambayo nayapenda zaidi.

Ndiyo navaa saa, napenda zaidi kuvalia saa. Saa yangu huwa navaa mkono wa kushoto. Watu wengi sana huwa wanapenda kuvaa saa za kidigitali. Ila napenda sana kuvaa analog. Napenda sana kuona ile mishale ikiwe inatembea. Pia napenda mlio wake ambao ukilia cha cha cha ule ni mlio ambao naupenda zaidi Ko napenda sana kuvaa saa. Saa yangu mda wote ukinikuta nayo utanikuta nimevaa mkono wa kushoto na saa ambayo itakua ni maridadi za kuliko. Saa ambayo yoyote unajua au ushawahi kuiona. Napenda sana kuvaa saa.

Napenda sana sana kwa huku Tanzania. Chakula ambacho nakipenda sana. Napenda wali maharage pamoja na samaki. Iko ndio chakula ambacho nakipenda sana kuliko kitu kingine. Napenda sana wali maharage na samaki. Chakula ambacho nakipendelea sana. Iko chakula ambacho nikila kwa siku hUwa najisikia amani, furaha na baraka pia.

Napenda klabu ya kilagbi ya New England Free Jacks. Ni klabu ya kilagbi ya kulipwa ya nchini marekani inayoshiriki Major League Rugby. Makao makuu karibia na Boston uwanja ambao tunautumia ni veterani Memorial Stadium Queens. Kwa sasa moja ya team bola. Na imala sana katika MLB mchezo mkuu wa timu hii ni maforward kutumia nguvu. Pia tunapenda zaidi kutumia set pieces. Tunakuwa na nizamu katika kujilinda na kushambulia. Iyo ndiyo ambapo tunapenda zaidi.

Ndiyo huwa napenda sana kununua vitu mitandaoni. Kama huku kwetu Tanzania huwa tunatumia Aribaba Alibaba ndiyo mtandao ambao ni haraka zaidi na unaufasa zaidi katika utumaji wake. Na kwa muda sahihi napenda kutumia Alibaba ilifani ninunue vitu mtandaoni kwa urahisi na kwa bei rahisi. Ni mpenzi zaidi wa kutumia vitu kutu kununua vitu mtandaoni. Ushauri wangu napenda kushauri watu. Pia watu wanunue vitu mtandaoni. Nunua vitu mtandaoni kwa soko la kileo hatuendi tena siku hizi madukani. Kwenda kununua vitu tunanunua vitu mtandaoni. Napenda sana kununua vitu mtandaoni.

Napenda zaidi kushambulia mabadiliko yanayokuwa kazini kwa kuwa mbunifu zaidi wa vitu vipya. Napenda kugundua vitu vipia. Ndiyo inanifanya nipambane na mabadiliko yoyote yanayotokea kazini. Huwa ni mpenzi wa kudadisi, napenda kufundishika na pia na kuelewa. Naweza kupambana na mabadiliko yoyote yanayotokea kazini. Kwa sababu ni mbunifu, pia napenda kazi.

Napenda zaidi kununua vifaa vya kielektroniki kama tv, simu, radio. Pia napenda kwa uchache kununua nguo na mahitaji muhimu ya nyumbani kama vyakula, maji na bili zangu zote. Napenda kununua zaidi vifaa vya kielektroniki. Kwa mfano mwaka jana nilikuwa natumia simu ya Samsung A04. Lakini mwaka huu nimerudia simu yangu ya zamani kuinunua tena upya ambayo ni Samsung S20. Kwa hiyo napenda vifaa vya elektroniki na mahitaji ya nyumbani pia kununua.

Napenda zaidi kufuatilia channel za mpira, ndiyo hunifanya niwe na furaha zaidi nikiwa na angalia tv. Huku Tanzania, kisimbuzi pendwa ambacho ni azam tv, hicho niwe na nifanya niwe na angalia mpira muda wowote ninavokuwa nyumbani. Kwa mechi za hapa nyumbani, pia na nje. Napenda zaidi kufuatilia mpila.

Umeme unapukua umekatika ni wakati mzuri zaidi wa kuweza kufanya mazoezi kwangu na kujisomea vitabu vyangu vya story. Iyo ndiyo shughuli ambayo napenda zaidi kufanya ambapo umeme unapokua umekatika. Japo siyo mara zote umeme huwa unakatika kwahiyo napenda kufanya mazoezi ambapo umeme unapokua hamna.

Nina miziki mingi ya kusikiliza. Nina miziki ya hapa nyumbani kwetu Bongo Fleva ambazo napenda kusikiliza. Pia ninapenda kusikiliza amapiano kutoka South Africa hizo ndiyo nyimbo na miziki ambayo ninapenda zaidi kusikiliza ambayo inanifanya niwe na furaha, hamasa na kujiamini kama nipo nyumbani. Napenda sana Bongo Fleva na amapiano.

Napenda sana balidi, balidi napenda uwa rinanisaidia sana katika kukomaza misuli yangu, ndiyo uwa inanisaidia sana. Kwa hiyo napenda balidi sana kuliko hata joto, balidi nizuri ambapo siku nimelala uwa napenda sana kujifunika shuka. Ndiyo maana napenda sana balidi, balidi ni zuri kwangu. Bila balidi siwezi kufanya chochote nikiwa zangu nyumbani. Ndiyo maana muda wote ninakuwa nawasha feni kwa ajili ya kupata balidi na hewa mzuli.

Huwa napenda kusomelea magazeti na kusoma abari pia mtandaoni. Kwa sababu, abari katika mitandao uwa ambayo ni ndefu zaidi na kueleweka. Lakini, abari ya kusoma kwenye magazeti, uwa upatikana kilaisi kokote ambapo utafika. Abari za mitandaoni, huwa zinawafikia ambao wenye vifaa ambavo vinaweza kuwafikia kusoma izo abari. Kwa hiyo ninapokuwa na wakati nasoma abari za magazetini na mitandaoni huwa sichagui abari yoyote ya kusoma. Uwa napendlea sana kwenye magazeti na mitandaoni pia.

Uzoefu ambao niliupata ukanishangaza ni uzoefu ambao niliupata mpirani wakati nacheza mpira. Wakati naanza kipindi mdogo nilikuwa nacheza kama sehemu ya ulinzi. Lakini nilivyokuwa mkubwa hivi, nimebadilishwa kutoka sehemu ya ulinzi mpaka mshambuliaji kiongozi. Ni kitu ambacho kime nishangaza sana na nacheza kwa ufasaa kuliko ambapo. Nilipokuwa na cheza kule katika nafasi ya ulinzi. Kwahivo ni uzoefu ambao umenishangaza sana. Na pia nimeona ukitia juhudi. Kinawezekana kitu chochote kwa muda wowote. Nimeshangaa sana kwa uzoefu ambao nimeupata.

Napenda sana chakula cha haraka kuweza kuagizia. Ni chakula ambacho kinapatikana muda wowote kwa haraka na kwa urahisi. Napenda sana kula piza, hiko ndio chakula changu, cha haraka zaidi ambacho kinaweza kunifikia kwa muda wowote. Chakula cha haraka kimeweza kurahisisha miongozo yote ya upatikanaji wa chakula bila kusumbuka.

Ninachofanya kuwatia wenzangu moyo uwa ninawasaidia pale wanapo kwama kama wamekwama. Pia ninaushauli mzuri ambao wakueza kuwafanya wao wasijutie nini walichofanya na wasione wapi walipoosea. Iyo ndio inakuwa njia nzuri zaidi ya kuwatia moyo. Na wapa matumaini na faraja pia na kuwasikiliza na kuwaeka kwa ukalibu zaidi.

Mimi nimezaliwa Daleslam ni mji ambao ndipo nimezaliwa mji ambao nahistoria nao nyingi sana. Nilizaliwa mitaa ya Mwananyamala, nikakulia Magumeni, nikaelekea Mwananyamala. Vitu ambavo ninavikumbuka zaidi. Ni kipindi kile cha udogoni ambapo tulikuwa tunatoka asubui. Ili kuko ndiyo ninakumbuka sana kipindi iko. Ila kwa saivi haewezekani tena. Mambo imebadilika. Bibi zetu wamefaliki haiwezekani tena. Lakini natamani zile nyakati ziludie ambapo tunaenda kushinda kwa bibi. Jioni tunafaa tuwa na audition nyumbani ndiyo kitu ambacho ninakikumbuka sana natamani kijirudie. Na mji wangu nafanya uwe maalum. Kwa ajili ya kuwa na watu wakalimu. Watu wanaojiheshimu na kujielewa pia. Tunasela za ujamaa. Tunaeza kuazimana chochote. Hata nikiondoka mji wangu nifanya nirudi. Hapa hapa nirudi ambao ni mji wenyewe ni Daresram.

Nasherehekea mafanikio ya timu ni lakini sio moja kwa moja. Mafanikio ya timu mara nyingi husherehekewa na viongozi wa timu. Lakini sisi hapa ambao tupo kwenye timu lakini kwa chini tunakuwa hatuyapati mafanikio yale kwa ukubwa zaidi. Lakini hiyo tunachukua na wanatimu vile vile ambao wa chini tunakusanyika pamoja na tunashangilia matokeo ya timu kwa pamoja. Ambayo inakuwa sherehe ndogo, ambayo inaweza kuleta furaha, na amasa, kukutana, kupiga story. Ndipo tunaweza kusherehekea mafanikio ya timu kama hivo.

Kwa sasa kipindi cha televisheni ambacho ninachokipenda kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita ni series moja inaitwa Fallout. Fallout ndo series ambayo nimetokea kuipenda sana kutoka mwaka elfu mbili ishirini na tano kuja ishirini sita. Ni series ambayo nzuri inahusu teknolojia na mienendo ya dunia. Lakini imebezi sana kuhusu kwenye mambo ya nuclear ambayo yalitokea baada watu baadhi kuunda faika na hayo machafuko ambayo yataitwa hiyo nyukria walifanikiwa na mambo kuwa sio mazuri walijenga sehemu zao za kuhifadhia watu ambazo zipo chini ya ardhi ambazo zina kila kitu ambazo wamepata fursa watu wachache kuweza kwenda kujiunga. Uko katika hizo sehemu ambazo wakufikia ambazo zinaitwa vault. Ni kwa ufupi tu nimeadisia lakini ndio kipindi ambacho ninachokipenda sana kwa sasa hivi Fallout silzi.

Ndiyo, napenda kuogelea, lakini sina ufundi sana kwenye kuogelea, kwa hiyo huwa mara nyingi naishia kwenye maji mafupi, lakini nina ndoto siku moja kuwa mwogeleaji mzuri tu kuogelea ni kitu ambacho nakipenda sana. Sina ufundi lakini natumaini baada ya miezi michache nitaongeza ujuzi wangu kwenye kuogelea.

Mikutano ninayoipenda ni mikutano ya kibiashara sana. Kwa sababu nina ndoto siku moja kuweza kuwa mfanyabiashara mkubwa tu. Kwa hiyo, mikutano ya kibiashara kuweza kubadishana mawazo, jinsi ya kukabili biashara, jinsi ya kukabili misimu ya biashara, kuweza kuelewa nini mana biashara, kujua biashara zinaendaji kwa muda fulani na kitu fulani zinataka nini. Ndo vitu ambavo napenda sana. Kwa hiyo napenda mikutano ya kibiashara.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mitandaoni. Nina picha nyingi mitandaoni. Nina picha Facebook, nina picha Instagram, TikTok. Uko kote picha zangu ukizihitaji, zinapatikana. Picha zangu hizo nimeanza kuposti muda tu. Mpaka saa hivi, nahisi zinafikisha hata miaka tisa sasa. Ni picha nzuri, zinazovutia na zinazozilimisha. Ni hivyo.

Napenda watu kuwasiliana nao kwa kutumia simu, kwa kukutana ana kwa ana na kuweza kuongea kutoa changamoto zetu. Ndiyo njia ambazo naweza kutumia kuwasiliana na watu. Njia ya barua imepitwa na wakati kwa hiyo ni njia mbili tu kwa sasa hivi kwa njia ya simu na njia ya kuweza kukutana.

Ninachohisi kuhusu tathmini za kazi kazi kwa Tanzania sana sana Dar es Salam. Kazi sio rahisi sana kupata. Lakini ukiwa na kujuana na watu wengi unaweza ukapata. Kwa hiyo kazi sio rahisi kupata. Na ukipata mishahara yake ni kima kidogo sana inaanzia laki mbili mpaka laki tatu ambapo kwa hali ya maisha kwa sasa. Iyo pesa ni bado ndogo sama. Kwa hiyo kazi sio rahisi sana kupata na ukipata mishahara siyo toshelezi.

Kitu ambacho ninataka kufanya kuongeza uzalishaji wangu kwa sasa ninafanya biashara ya sabaki ya mapambo. Lakini kitu ambacho nataka nifanye kuongeza uzalishaji wangu. Nataka nipate mtaji kama wa milioni tano kuweza kufungua sehemu yangu ya biashara. Mtaji huo naamini nikifungua biashara yangu nitaweza kuwafikia watu kwa karibu zaidi na kupata wateja wapya ambao watapita kuweza kuona biashara na ambao hueza mitandaoni. Wote pia nitawapata. Kwa hiyo nimetafakari, nimehisi hivyo ndiyo itanikwamua na kuweza kuongeza uzalishaji wangu.

Makosa ambayo naweza kushughulika nayo kazini, katika biashara naofanya. Makosa ambayo unaweza kufanya kwenye biashara ya ufugaji wa samaki wa mapambo ni, pale maji yanapokua machafu, au maji unapotia mapi ya nakuja na dawa. Yanaweza kuua samaki, yakiwa machafu, au ya kija map ya ambao yana dawa. Kwa hiyo nashghurikia makosa hayo, kuchanganya maji ya zamani na maji mapya. Ukichanganya hivo, hata maji yakiwa na dawa, hayawezi kueza kuuwa samaki. Hiyo ndiyo nashuhurika nayo, vizuri.

Ndiyo, ndiyo kabisa. Nimewahi kufuga mnyama. Nina paka wanne nyumbani kwangu. Ninawapenda sana, na wananipenda, na sahivi niponao. Na kuna bahadhi ya voice ambayo ninarecordi, kuna paka wangu mmoja amesikika akilia. Kwahio, ninapenda paka, ninapenda njiwa na samaki ambayo ndiyo bihashara yangu kubwa, samaki wa mapambo.

Kitu nachofanya kuweza kulinda mazingila kwa sasa ni kuweza kutoa taka ambazo aziwezi kualibika kwa wakati. Kama mifuko ni takataka ambazo zinaweza kudumu zaidi ya miaka ishirini kuelekea mbele. Kwa hivo vitu hivo matakataka ayo ndiyo ambayo tunachukua na kuyachoma ili kuweza kulinda mazingira. Na kwangu pia, untapakuta pasafi muda wote. Kwa iyo kwangu, mazingira ni njambo muhimu na yanatakiwa kulindwa muda wowote.

Ndiyo, ndiyo kabisa, napenda kusafiri na ramani au GPS ukisafiri kutumia ramani au GPS inakufanya ufike sehemu unayoitaka kwa usahihi na kwa umakini kabisa na huwezi kupotea. Ramani imerahisisha sehemu yoyote kufika hata kama mtu ambapo ni siku yako ya kwanza kufika. Ndiyo maana ikawekwa ramani na utaset location kwenda sehemu ambayo unataka kufika kwa muda huo.

Napenda sana kuangalia nyota. Malamwisho kuangalia nyota ilikuepo ni jana mida ya saa nne usiku hadi saa tano na nusu. Nileweza kuangalia nyota. Inanifanya niwe na furaha zilivyo na nifanywe niwe na amani. Napenda sana kuangalia nyota. Ningefata kifaa chochote chakuweza kuangalizia nyota. Ningefly sana sana sana. Napenda kuangalia nyota. Napenda zilivo. Kuna muda baazi unaona kama zinatembea. Lakini ninaapenda sana nyota.

Ndiyo, huwa napenda kucheza na kutazama pi ki a michezo. Kucheza, napenda zaidi kucheza mpila. Iyo ndiyo inanifanya niwe na flaha na amani muda wote. Napenda sana kucheza mpila. Na michezo napenda kuangaria mpila. Napenda klabu ya Manchester United, Real Madrid na Simba Sports ya Tanzania. Hivo vitu ndio ambavo ninavipenda sana.

Naifadhi pesa kwenye akounti yangu ya simu ya mkononi. Natumia line ambayo inapesa. Sio nyingi lakini zinapatika na humo. Ndio sehemu abapo nakutunzia pesa. Muda wowote ninapokuwa na maitaji nazo zina uwalaka wa kuzipata. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo naweza kutunza pesa kwa sasa. Nampango ufungua akounti ya benki lakini kwa sasa kidogo bado lakini itafungua.

Ndio, napenda kuenda pwani. Kuna hali ya hewa nzuri, harufu nzuri ya bahari, mchanga mweupe, napenda kutembea peku peku, kueza kuhisi mchanga ambapo ukiingia miguni mwangu. Napenda kuenda pwani, kuna manzari nzuri, napenda kuangalia jua likizama, muda wa jioni, kufanya mazoezi madogo madogo, pia kubadilishana mawazo na watu wapya. Napenda kuenda puwani.

Kwenye chumba changu, ninapenda rangi ya kijivu. Iyo rangi ambayo ndiyo ninaipenda zaidi ikiwepo chumbani. Ambao inanifanya ni lale vizuri, niweze kuona vizuri, na kuweza kufeel nilipo hapa chumbani. Pia rangi hiyo uniongezea bidii, ustamilivu na kujituma zaidi. Napenda rangi ya kijivu, ni rangi ambayo, inanipendeza machoni, na sehemu kokote napo kuwa nayo.

Halufu ninayoipenda ni halufu ya manukato, napenda halufu ya vumbi likiwa limelowesho wanamaji. Hila napenda sana halufu ya manukato mazuri, diyo mana muda wote inakuwa nina pafyumu zangu ambazo zinaweza kunukia vizuri muda wote. Napenda sana manukato ya pafyumu, napenda halufu ya vumbi ambalo limelowesho wanamaji, sana sana ambayo imenyeshe wanamvua, hili halufu inakuwa ni nzuri sana. Napenda izo harufu.

Sehemu ambapo nimewai kusafiri mahali pazuri ni zanzibar. Zanzbar ni semu ambayo ni nzuri sana. Naipenda ina mandhari ya kuvutia, ina watu wa kalimu, beach safi, hewa nzuri, hakuna joto. Pia baadhi ya ndugu zangu wanafanya kazi huko na kujenga makazi yao huko. Na papenda sana zanzibar, nisehemu nzuri, panavutia, nirahisi kufika na kutoka.

Ndiyo, napenda kuzungumza siasa. Japo, mwanzo nilikupo na uwelewa mdogo, lakini sa hivi niko na uwelewa mkubwa zaidi kuhusu siasa. Kuna mambo ambayo siyapendelei yanafanywa katika nchi yangu kuhusu siasa. Siasa ya Tanzania imejaa wizi, utapeli na watu kujimirikisha madaraka. Napenda siasa, lakini sipendi inavyongozwa kwa sasa hivi. Na tumaini, ipo siku nitakuwa mwana siasa na kupeleka siasa kama inavyotukiwa, kiukweli na haki kabisa.

Hua nanyowa nywele zangu kwa kila baada ya wiki mbili uwa nanyowa nywele. Nywele zangu uwa zinawai sana kukua. Kwa ivo kila baada ya wiki mbili, nina huwa nanyoa nywele zangu. Bila hivo, ninakuwa na nyewele nyingi sana kichwani na kuzunguka uso wangu. Kipindi hicho ndio nimetenga kwa ili ya kunyoa nywele zangu.

Kitu ambacho napenda kufanya asubuhi au utalatibu wangu wa kila asubuhi. Kila asubuhi napenda kuanza na mungu ambapo ndiyo anaezesha riziki zetu kila siku. Naanza na mungu. Nikitoka kuanza na mungu nafatia mazoezi madogo napiga push up kaza, squat kaza, kitu ambacho napendelea. Napenda sana kuamka mida ya saa mbili mbaka saa tatu. Ndiyo mida ambayo ni best kwangu kwa ajili ya kuamka. Kitu ambacho nafanya kabla ya kuondoka. Huwa natizama habari kidogo na kufungua simu yangu nini kilichotokea. Hivyo ndio vitu ambavo nafanya. Asubuhi yangu kila napoamka nahisi yenye nguvu na ndoto na hali mpya na kujituma zaidi.

Kitu ambacho nakumbuka kutoka shule au ni mwalimu gani namkumbuka kutoka shule. Ni mwalimu mmoja alikuwa anaitwa mwalimu john. Huyu mwalimu alikuwa anatumika sana kunifundisha adabu. Na kweli alikuwa ananifundisha adabu. Lakini kipindi kile nasoma nilikuwa namchukia. Lakini alinisaidia kunitoa sehemu moja kunieka sehemu nyingine. Halikuwepo ananishikisha adabu, sio kwamba alikuwepo hanipendi, la hasha. Alikuwepo anahurumia wazazi wangu na anataka mimi niwe vile anavyotaka. Kwa hiyo, nilikuwa namchukia mwalimu John, lakini alinifundisha jinsi maisha yalivo na akanijengea mazingira mazuri kuelekea kwenye elimu yangu ya juu.

Kitu ambacho nafanya wakati wa balidi kali, ni huwa tunatafuta masweta yale mazito kabisa, yalokuwa na pamba ndani, yale ndio husaidia kutugia joto. Lakini pia hata hivo, pia ninapenda balidi, napenda balidi kwa sababu Dar esalam, muda mwingi sana hutumia kune joto. Kwa hiyo kipindi cha balidi, huwa kipindi chenye furaha na raha pia. Napenda sana balidi, napenda sana kipindi cha balidi. Siwezi kulikwepa balidi, ninapenda sana balidi.

Chakula ambacho huwa nakipenda ni wali na maharagwe. Chakula hiko ndicho ambacho nakipenda sana. Muda wowote siwezi kuchagua kikuwepo chakula hiko. Kina ladha nzuri sana. Malage huwa yananukia yenye nazi na mafuta kidogo. Na wali ambao meungwa na nazi ni nzuli sana. Siku ya kwanza kukila hiko chakula ni kipindi ambapo nipo mdogo. Sikumbuki mwaka gani lakini nakumbuka ilikuwa ni chakula kitamu zaidi ambacho kilipikwa na mama yangu. Ni chakula ambacho nakipenda. Iko chakula ni sana. Hakuna mtu yoyote aliyonieleza kuhusu chakula hiki. Bali kusikia story tu kutoka na hatua ingine. Ni chakula ambacho kizuli sana. Mara ya mwisho kukila ilikuwepo ni jumapili ya mwaka huu na mwezi huu. Ni chakula kizuri sana.

Ndiyo, napenda sana kupigia picha. Napenda sana kupigia picha za mazingila harisi ambayo yanaonekana mbele ya macho yangu. Nimpige picha mzuri sana nikiwa nimepata vifaa na computer yenye speed ya kueza kufanya graphic design. Napenda sana kupiga picha.

Kazi yangu au masomo yangu, mimi nina kazi ambayo nimejiajiri mwenyewe ambayo ni kazi ya ufugaji wa samaki ya mapambo. Ambapo hata Instagram nina account yangu ya kuweza kufanya hizo biashara zangu ambayo inaitwa Emily Aquarium. Hiyo Emily Aquarium inahusika na samaki wa mapambo na ndio ni kazi yangu. Kitu ambacho nakipenda zaidi kuhusu kazi yangu ni jinsi navyokutana na watu wateja wangu mbalimbali ambao muda mwingine sikutegemea kama nitakutana nao. Naweza nikakutana na ma watu wakubwa kabisa wenye wazifa mkubwa wakanipigia na kuenda kuwafanyia kazi kuwapelekea bidhaa yangu na kuwaipokea kuifurahia. Changamoto nayopata ni sana sana kipindi cha mwezi wa sita mpaka wa kumi na moja. Iko kipindi kinakuwa na wateja wachache sana kwa hiyo inakulazimu utumie nguvu sana kuweza kufanya kazi, kuweza kuwafikia wateja. Kitu ambacho ningependa kubadilisha kuhusu kazi yangu ningetamani kutengeneza group au website ambayo wateja wangu watanifikia kwa urahisi kabisa. Ambapo itakuwa ni wateja wangu tu si watu wengine wowote ambao hawahusiki na biashara yangu.

Ndiyo, huwa napenda sana kutembea mistuni. Kwa sababu, ukitembea mistuni, unaweza kupata uzoefu mpya kabisa kwenye macho yako na akili yako. Kuangalia miti ya asili na majani yanavyoweza kupepea, kupeperushwa na upepo. Napenda sana kutembea mistuni. Huwa kuna alufu nzuri ya asili ambayo inapatikana ukiwa mistuni.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Vyakula vipya hukufanya uweze kugundua ladha mpya ambazo hukuweza kuzipata kwa muda, utazipata kwa siku hiyo. Siku ya kwanza kugundua chakula kipya nilikula pizza, ni chakula ambacho kilikuwa ni kizuri sana. Kwa hiyo, toka siku hiyo, nimependa kueza kutumia vyakula vipuya ambavyo sina uzoefubnavyo.

Huwa napendelea zaidi mwanga wa kati. Ni mwanga ambao mzuri hauwezi kuumiza macho. Hata kwenye simu yangu huwa naweka mwanga wa kati. Hata nikiwa ndani huwa napendelea kuweka kuwepo na mwanga wa kati. Mwanga wa kati ni mzuri zaidi kuliko mwanga mkali.

Majira ninayoyapenda, majira nayoyapenda zaidi ni majira ya kipindi cha mvua. Huwa ndiyo majira ambao nayapenda zaidi. Kitu ambacho nakumbuka kwenye majira ya mvua. Kipindi ambacho nilipokuwa mdogo ilikuwa mvua ikinyesha. Tunapenda kukimbia kwenye hiyo mvua mpaka itakapokata. Ndiyo kitu ambacho nakumbuka na kukipenda zaidi. Shughuli ambao naifanya mvua ikinyesha, huwa napenda kuchota maji na kuchezea pia. Napenda sana mvua. Kipindi cha mvua huwa ninahisi mwenye furaha na amani sana. Huwa napendelea sana kuchezea maji ya mvua. Hata ikiwa inanyesha. Napenda kutulie kipindi mvua inanyesha, na kulala pia.

Siku ambayo napenda kuenda madukani ni siku yoyote ambapo nakuwa nimepata nafasi. Kwa sababu nimejiajiri, huwa napenda zaidi kuenda dukani siku ambayo nahisi na utulivu na amani kwangu. Siku ambayo sana sana napenda kutembea madukani ni siku ya jumapili. Kunakuwa hakuna misongamano ya magari, watu wanakuwa wachache natafuta chochote nachokuwa nakipenda kwa muda huo na kukipata.

Malengo ambayo sina katika kazi yangu nii kuiacha kwa muda huu. Japo baadhi ya rafiki zangu huwa wananibeza kuhusu kazi yangu. Wanaweza wasione nachokipata. Huwa napata pesa lakini isio weza kuonekana kwa macho yao. Na nakuwa nahifadhi pesa yangu kuiweka ilimradi iweze kuwa nyingi kabisa. Kwa hio kitu ambacho siwezi kufanya, katika kazi yangu ni kuiacha kwa muda huu.

Mkate ambao ninaupenda ni mkate wa butter toast. Ndiyo mkate ambao ninaupenda sana. Unakuwa na radha nzuri, na harufu nzuri. Pia, hata cover yake ya kuvalishia huo mkate, huwa ni nzuri pia. Ninaupenda, japo ni ghali kidogo kuliko mikate mingine.

Hapana, sivai miwani. Japo napendelea kwa sababu ya macho yangu kuto kuona mbali. Nikipata fursa kuweza kuvaa miwani, nitavaa. Kwa sasa, sivai miwani. Na nikivaa miwani kwa sasa, nahofia kuweza kuharibu macho yangu kabisa. Uoni wangu mdogo, lakini napenda kuwepo hivi.

Huwa nafua nguo mala mbili au mala moja kwa wiki, lakini muda mwingi huwa ni mala moja. Nafua nguo siku ya jumapili, huwa natoa nguo zangu zote ambazo nimevaa kwa wiki nzima. Nafua kuzitakatisha na kuzianika ziweze kukauka na jua.

Hua natumia zaidi simu yangu kwa ajili ya kuweza kupata wateja na kuposti biashara zangu. Ndiyo maana nikanunua simu yenye kamera nzuri, zaidi ilimradi niweze kuwapa wateja wangu mauzo mazuri zaidi. Hua natumia simu yangu zaidi kuweza kuboresha biashara yangu na kukuza. Mara chache pia huweza kuangalia mipira na michezo kadhaa.

Asubuhi yangu niliamka mida ya saa mbili asubuhi. Muda huo nilivoamka kitu cha kwanza kushika ilikuwa ni kumkumbuka mwenyezi mungu kwa kuniamsha salama siku hiyo. Kitu changu nilichokula baada ya kuamka nilikula mandazi pamoja na soda. Sikuenda kazini kwa sababu nimejiajiri mwenyewe nyumbani. Huwa napenda kuwepo nyumbani kwa kusimamia biashara zangu. Nilivoamka asubuhi, nilijihisi mtu ambaye nataka mafanikio zaidi na kujiboresha.

Nimepokea zawadi nyingi, zawadi ni mbili ambazo nazikumbuka, ambazo nimewahi kupokea ni nzuri. Zawadi ya kwanza ilikuwa ni simu yangu ya kwanza kutumia, alinipatia mama yangu. Siku hiyo siwezi kusahau, ilikuwa ni siku nzuri sana, siwezi kuisahu, ambaye ni mama yangu amefariki namkumbuka mpaka sasa. Zawadi yangu ya pili alinipatia mpenzi wangu ilikuwa ni viatu ambavyo sikuweza kununua kwa muda huo kwa gharama ilivyokuwa kubwa lakini mpenzi wangu alinipatia hivyo viatu.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni filamu ya SpiderMan. SpiderMan ni picha ambayo ni filamu ambayo ya action na science kidogo. Na kumbuka mara ya kwanza kuona hii movie ilikuwepo ni nyumbani kwetu ambapo kaka yangu alichukua huu mkanda wa filamu. Kutoka kwa rafiki yake na kuleta zetu nyumbani niliipenda sana hii filamu. Niliipenda sana. Nilikuwa na hamu zaidi ya kuangalia hii filamu kutokana na maudhui yaki mazuri ya kueza kuelimisha na kueza kusaidia watu. Natamani sana kuiona tena hii filamu, siwezi kuichoka, ninaipenda sana.

Ndiyo, huwa napenda sana kupanda mlima. Japo sijawai huwa napenda mlima mifupi, lakini sikumoja natamani kupanda mlima milefu. Japo wanasema kwenye mlima milefu hua na hari ya hewa nzito na yenyebaridi sana, lakini napenda kuenda kupanda mlima. Ni na siku moja na ndoto yangu siku moja niweze kupanda mlima kilimanjalo na kufika juu ya kilele zaidi. Ni ndoto yangu na nitatimiza. Kwa ufupi napenda kupanda milima.

Napenda kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine kwa kuweza kuwasaidia kazi zao, kuweza kuwarahisishia na kuweza kuwakaribisha kwangu kwa msaada zaidi. Huwa ni mtu wa watu nikiwepo kazini. Napenda mahusiano na kila jinsia. Watu huwa wananipenda zaidi kwa roho yangu nzuri na nyepesi. Huwa ni mtu mcheshi, wakusikiliza, wakusikilizwa na kuelimishwa. Napenda sana kusaidia watu na kujenga mahusiano mazuri.

Huwa napenda chakula chenye ladha mbalimbali, lakini ladha ambayo naipenda, chakula chenye ladha ya nyama ya ng'ombe. Napenda sana sana sana sana. Huwa ndio ambacho kinanifanya niweze kupata hamu ya kula na kukumbuka kuweza kuenda kukila chakula hicho ambacho. Kinanivutia zaidi, ladha hiyo ni nzuri sana kuinusa na kuweza kuila.

Kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya utotoni, ni kuweza kucheza na watoto wenzangu na kuweza kuangalia katuni. Hivo vitu viwili ndivyo nilivyokuwa navipenda sana kufanya. Hata sasa nimebakisha kuweza kuangalia katuni. Huwa naangalia zangu katuni, nikieza kupata muda. Katuni ni nzuri sana, zinaelimisha na kufundisha.

Kitu ambacho nimeweza kufanya wema ambapo nakumbuka mpaka sasa. Ni vitu vingi sana vya wema nimefanya. Siwezi kukumbuka kimoja baada ya kimoja ila naweza kuhadithia cha mwisho kufanya. Wakati ya siku ya Ijumaa nilipokua natoka msikitini, niliweza kumwona mama akiwa amembeba mwanaye. Wamekua chini ya kimvuli, walikuwepo wanaomba msaada. Sikuwa na pesa nyingi, lakini nilokuwa nayo iliwatosha kwa muda ule. Nilikuwepo na shilingi elfu moja, niliwapatia na kuweza kuiombea dua kwamba ninapokuwa ninatoa na mwenyezi mungu anizidishie.

Ndiyo, huwa natumia mfumo usalama wa vidole ni mfumo mahiri kabisa na wenye uaminifu kutoweza kutolewa kirahisi katika simu. Ni mfumo mzuri zaidi kuweza kulinda usalama, kulinda pesa na amani ya simu. Mfumo huu huwezi kudukuliwa kirahisi bila ya mtu kuweza kusomea.

Ndiyo huwa napenda kuamka na jua. Ndiyo muda mzuri zaidi wa kuamka. Napenda kuamka na jua huwa kushakuwa kumepambazuka kabisa, unaweza kuona anga na mwonekano mzuri wa sehemu ambapo unaiangalia na kuelekea. Ni vizuri zaidi kuamka na jua na ndipo napendelea zaidi.

Tabia ya watu ambayo nanichukiza ni tabia ya umbea. Uwa spendi mtu mmbea napenda mtu aweze kunyooka katika maneno yake. Akiwa anatatizo au nimemkosea, aweze kunifikia na kuniambia ukweli. Uwa napenda zaidi kuambiwa ukweli kuliko kufanyiwa umbea au kufanya mmbea. Spendi tabia ya umbea ni tabia ambayo inanichukiza sana na spendi umbea.

Ndio ni shawai kuishi zaidi ya siku moja bila teknolojia ni mwaka jana tarehe ishirini na tisa oktober tuliishi bila internet Tanzania nzima kwa siku sita tuliweza kuishi bila internet ni siku ilikuwa ni ndefu sana kukaa bila internet. Maana ake kazi zetu zote tunategemea kufanya kwenye internet na ndio teknolojia ambayo inatumika zaidi duniani.

Style zote mbili za aina ya kunyoa nazipenda. Kunyoa napenda, kuvaa ndevu pia ninapenda. Kwa sasa hivi, ninavaa ndevu. Kutokana na umri wangu ulivyofika. Na kuna mwonekano nautafuta kwenye kuvaa ndevu. Nimekaa kwa kunyoa miaka mingi sana. Nimeamua kuvaa ndevu, ili niweze kuonekana mwanaume mkubwa zaidi na kuweza kuwavutia wanawake.

Hua nafanya ibada kila ambapo ninapata muda, lakini nafanya ibada ya kufika msikitini kila ijumaa. Lakini sio siku hiyo tu pia ninaweza kufanya ibada nikiwa nyumbani, naweza kuongea na mwenyezi mungu wangu, akanisaidia vitu vyangu vyote pale ambapo nimekua nimekwama. Ninafanya ibada, muda wowote, saa yoyote ambapo nimepata nafasi ya kufanya ibada.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda ni ugali. Ni chakula kizuli sana kikiweza umepata na mboga zake. Mboga zake hizo ni mahalage, nyama na mboga za majani. Ni chakula kizuli sana kwa cha jadi nchini Tanzania. Unaweza kupika muda wowote na kukipata kwa bei laisi sana. Ni chakula kizuli sana.